Kwa kawaida nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku, kutegemea na kiwango cha matumizi. Nikitumia sana kwa kazi, kuwasiliana na watu au kutazama video kwa muda mrefu, betri huisha haraka na hunilazimu kukichaji tena. Lakini siku ambazo matumizi ni machache, chaji moja tu inatosha hadi jioni. Pia hujitahidi kuchaji mapema badala ya kusubiri betri ishe kabisa ili kulinda kifaa na kuongeza muda wa maisha ya betri.

Napenda kula ugali zaidi hasa kwa sababu ni chakula kinachonishibisha na kunipa nguvu kwa muda mrefu. Ugali ukiambatana na mboga kama sukuma wiki, nyama au samaki huwa mchamu sana na hunifanya nijisikia nimeridhika. Pia ni chakula cha asili kinacho patikana kirahisi na kinanikumbusha nyumbani na mila zetu.